Ikifika kwa mambo ya michezo, mimi italingana kwa sababu kuna wakati mimi naweza kuwa na ile mood ya kucheza na kuna wakati naweza kuwa na ile mood ya kutazama michezo. Mi hupenda zote kwa sababu kama ni michezo ya kama ya kutazama zile za Europa ama za English Premier League, mimi hupenda kutazama. Na wakati mwingine mimi hupenda kucheza, kama mchezo wa mpira wa miguu, mimi pia huwa na kuwaga na hiyo mtazamo.